Kile jambo ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni amani. Yaani mimi sijui mahali ambapo, yaani mahali tu ambapo kuna amani, kazi naendelea vizuri, yani hakuna kuzozana na wafanyi kazi wenzako, hakuna kelele mingi. Alafu jua pia ukiwa na amani, unafanya kazi kwa furaha, unafanya kazi kama ube ni mtu ambaye ukuna ithaa ya kufanya iyo kazi. Mimi kama hakuna amani, ai basi ya mazingira pezi kwa mazuri. Imagine uko mahali ambapo kuna amani, unazozana na wafanyi kazi wenzako, unazozana na yule ambame kwa andika kazini. Yaani vitu tukelele mingi ya pana. Mimi napenda amani na mahali ambapo kumenyamaza, sio kelele mingi.

E, luga ambayo ningependa kujifunza ni luga ya kifaransa. Unajua kitambo nilikuwa nasema, ah sasando nimejua luga yangu ya jamii, nimejua kiswaili, nimejua kingereza. Ni lugha gani zinataka kujifunza, nika jifunza spanish, nika jifunza spanish. Ila spanish sikuenda sana, alafu sasa luga ambayo na eza tamani kujifunza ni luga ya kifaransa. Kwa nini? Unajua mimi ni mtu ambayo inapenda mambo ambayo yanaendana na kimziki. Lafu kiangalia njimbo ambayo inapenda kusikiza sana ni nyimbo za kule Kongo, hizi nyimbo za kifaransa. Mtu kama fali ipupa. Ukisikia wimbo zake akimba hapo, kuna nyimbo yake fulani inapenda inasemanga, Haa mama Mavitu juu komplike Inaitua ma Inaitua Nimesa ujina ya wimbo Sasa unapata nikisikia wimbo kama haya ya falipupa Uwa natamani sana kujua Anasema nini kwa sababu ya napendeza Hei sasa niko hapo anasema jamani Sasa hii anamanisha nini Namana miinatakanga kujua lugha ya kifaranza Lafu jinsi tu mtu anafu yisema inapendeza.